Na napenda kwenda cinema mara nne kwa wiki mimi ni ni mraibu wa kwenda sinemani sana napenda cinema.

Nimenunua tikiti kwa tukio la kuona mpira, mpira wa kandanda. Uliyokuwa unachezwa jijini Nairobi wa FC Leopards na Gormahia.

Nimezaliwa jijini busia mji wa nambaale. Mji wetu huu tunachimba dhahabu. Nikiwa mtoto mji wetu ulikuwa na uwezo wa kufuga wanyama wengi kama nguruwe.

Nilizaliwa nambale lakini naishi jijini busia. Si ishi mahali au pahali ambapo nilipata kuzaliwa. Naishi Busia border, border ya Uganda na Kenya hapa ndio naishi.

Napenda kuangalia nyota sababu ya mbali mbali mbali mbali angani. Ana uwezo wa kumulika chini chini duniani napenda kuangalia nyota. Juu ya urembo.